Kwa kweli sipendi kukimbia. Napenda sana kutembea kwa kuwa kukimbia kuna hitaji uweledi ambao kwa kweli sina. Nimejaribu kukimbia kwa mdamrefu na imekuwe ikinilemea kwa sema ukweli sipendi kukimbia.

Napendelea sana kula nyumbani. Kwa kuwa mara mingi nafanya kazi yangu kutoka nyumbani. Napenda kujipikia chakula changu. Kwa kuwa nina uwezo wa kujipikia chakula kizuri kushinda wakati wowote natoka nje. Kuweza kula kwenye hoteli. Chakula chenye najipikia kina ubora wake ambao kwa mara mingi nikilinganisha na chenye nakula huko nje. Siwezi kilinganisha hata mara moja ya pili napenda tu. Napenda kuhifadhi pesa zangu. Kukula ndani inanisaidia kuokoa kuwa pesa mingi sana.

Napenda kuona mpira na marafiki zangu kwa kuwa. Hiyo husaidia sana. Kufanya urafiki wetu uwe wa kudumu. Haswa marafiki zangu wengi wanashabikia timu tofauti tofauti. Na hiyo husaidia sana. Kufurahia ule wakati ambapo tunapatana.

Napenda kutembea sana msituni. Wakati nikipata nafasi ya kutembea msituni huwa nafurahia sana sababu ya kwanza kuna hewa safi. Hakuna kelele una nafasi ya kuona wanyama. Wanyama na kutangamana na nature napenda sana kufanya ama kutembea mstuni.

Wakati wa asubuhi ni wakati ambapo ninakuwa na uwezo wa kufanya kazi vizuri sana. Kwa kuwa akili yangu saa hiyo iko fresh, sina mambo mengi na niko na nguvu ya kutosha na nguvu ya kutosha kufanya kazi yoyote.

Baada ya uchovu wa siku mzima. Mimi hupumzika kwa kutulia na kuangalia vipindi ambavyo nazipenda katika televisheni. Ama kufuatilia matukio ya dunia ambayo yanaendelea. Haswa katika mtandao wa YouTube. Ya.

Kipawa kikubwa mbacho niko nacho ni kuandika mashairi. Nimeweza kuandika mashairi kwa muda wa zaidi ya miaka kumi sasa. Niliweza kupenda kuandika mashairi tango nilipokuwa shule ya primary. Na ili nisaidia sana kupita lugha. Na tangu wakati huo mpaka wakati wa sasa nimeweza kuandika mashairi zaidi ya elfu moja.

Zawadi nzuri ambao nimeweza kuipokea, nileweza kuzawadiwa na mpenzi wangu ambaye alinipatia rununu ambao naitumia sasa. Hii ilikuwa wakati wa siku yangu ya kuzaliwa, mwaka uliopita na alinizawadi simu.

Jambu kubwa la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuwa kila mtu ni sawa. Haijalishi wewe ni wa dini kabila gani ama kutoka eneo gani. Sisi wote tumeumbwa sawa na ni muhimu kuheshimu kila mtu ambayo unapatana na yeye kwa kuwa nyinyi wote mko sawa mbele ya mungu.

Napenda kufanya mchezo sana na familia yangu. Mara mingi wakati tunapumzika, tunapenda kucheza mchezo kadha wakadha. Haswa tunapenda kucheza scrabble, kwa kuwa sisi ni watu ambao tunapenda mchezo ya maneno. Na ukitupata, tukicheza huo mchezo, utaweza dhani ni mashindano.

Kitendo gani cha wema ambacho nimeweza kukifanya? Nimeweza kulipia watu wawili karo kwa miaka yote minne ambao wamekua shule. Hii ni kwa sababu kwa maisha yangu nimeweza kulipiwa karo na watu ambao hawanijui. Na hivo ni tamaa yangu kubwa ni kusaidia wale watu ambao wanaeza kuwa wamelemewa kama mimi wakati uliopita. Kwa kuwalipia karo ya shule.

Nahakikisha kwanza. Ninakula vizuri. Ninavaa vizuri. Na nina jiepusha na kukasirika. Kwa kuwa wakati mtu ana unataka kuishi vizuri. Unafaa kutunza akili yako na mawazo yako. Kwa hivyo kula vizuri kuvaa vizuri na kuepuka kukasirika ovyo.

Mimi huchukua nafasi hii kwa kutembea hapo nje na kuona vile hali ya anga ipo na mara nyingine mimi kuchukua nafasi hii pia kutafuta chakula cha kukula wakati wa mchana kwa hivo ama wakati wa kunywa chai na.

Wakati umeme unapokatika, mimi hufanya hivi. Huwa natulia na kutathmini hali natumia mwanga wa simu au tochi ili kuweza kuona kama kuna kitu nakitafuta naendelea na kazi zisizohitaji umeme kama kupika ama kuosha vyombo. Natumia muda huu pia kupumzika ama kupanga shughuli za kesho ama za wakati ambao unafuata. Na pia nangoja umeme urejee kwa utulivu.

Nilikuwa napenda sana kuenda kuogelea mtoni. Mahali ambapo nimelelewa kuna mito mingi sana na kukua nilikuwa na marafiki wengi ambao walikuwa wanajua kuogelea. Nilikuwa napendelea sana kila siku jioni ama kila siku asubui kuenda kuogelea na marafiki zangu ambao tulijifunza mengi sana kuogelea kule.

Napendelea sana ku kuwa na ndevu ama kuvaa ndevu kwa kuwa maramingi wakati niko na ndevu refu. Ninapata kutamaniwa sana na wasichana wengi ila wakati nikiwa na ndevu fupi huwa sipati mambo kama hayo.

Ndiyo nimefuga wanyama wengi sana, nimeweza kufuga nguruwe, nimefuga ngombe na nimefuga kuku. Na kwa wanyama wote ambao nimeweza kufuga, ninafurahishwa sana na ufugaji wa kuku kwa kuwa ni kitu rahisi sana kukifanya. Ukilinganisha na wale wanyama wengine wote ambao nimeweza kufuga hapo awali.

Kila niamkapo, mimi hufanya mambo yafuatayo. Naomba ama natulia kwa muda mfupi, nafanya usafi wa binafsi, nala chakula cha asubuhi, napanga siku yangu, na kipaumbele cha kazi, naanza kazi wakati ambao unafaa.

Pizza, ni chakula cha kigeni ambacho nimeweza kukijaribu na sija kipenda hata kidogo. Kwa kuwa kina ngano ambayo haini furahishi na vile ambayo kimepikwa pia huwa sipendi vile ambavyo kimeandaliwa kwa hivo, ni mejaribu kula pizza na nikitu ambacho sija furahia.

Napenda kucheza mchezo wa soka. Mchezo wa soka ni mchezo ambao nimejifunza na tumeweza kucheza tangie nikiwa mdogo. Na kwa kuwa pia mimi ni shabiki mkubwa mchezo wa soka. Ninapenda kuona kama ninaeza fanya kama Ville Ronaldo ama Messi hufanya wakati anachezea timu yake ya Barcelona ama ya Real Madrid.